Timu gani ya mchezo unaofuata? Ahh naam. Timu ya mchezo ninayofuata ni timu ya Arsenal. Timu ya Arsenal kocha wao ni Arteta. Na kwa minne iliyopita amejaribu. Ameweza kujaribu kuwa nambari mbili ila mwaka huu anataka kung'ang'ania kuwa nambari moja. Mchezaji ninae mpenda kabisa ni Saka.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa motisha kazini ni kuona ya kwamba wenzangu na mimi pia na kama kampuni inafanya vizuri na pia kwa vile naeza ku kushirikiana na wenzangu ili kufanya kampuni iweze kuongeza pesa na pia kupata pesa mingi zaidi kwa kuleta makastoma wengine kwa company.